Jee, namna ninavotumia muda wangu wa bure haiwezi kuchangia furaa yangu ukuaji binafsi na uwiano wa maisha kwa ujumla. Ninapotumia muda wangu wa bure hujitahidi kufanya uwe na namna na wenye kunijenga. Mara nyingi, hutumia muda huo kupumzika kwa kusikiliza muziki, kusoma vitabu au kuangalia maudhui yanayoniongezea maarifa. Pia, mimi hupenda kutumia muda wangu wa bure kujifunza ujuzi mpya hasa unaohusiana na kazi au teknolojia. Ili kuendelea kujiboresha wakati mwingine mimi hutumia muda huo kuwasiliana na marafiki na familia, kushiriki mazungumzo au kutoka nje kwa matembezi ili kubadilisha mazingira. Mazoezi mepesi au shughuli ya kujali afya hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Kwa ujumla, mimi hutumia muda wangu wa bure kwa uwiano, mzuri, kati ya burudani, kujifunza na kujitunza. Jambo, linalonisaidia kurudi kwenye majukumu ya kila siku nikiwa na akili tulivu. Motisha mpya na mtazamo chanya wa maisha.

Ni kweli kuwa matumizi ya teknolojia rahisi kama mfumo wa usalama wa vidole unaweza kuongeza usalama na urahisi katika maisha ya kila siku. Mimi binafsi ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia ya kisasa salama na rahisi ya kulinda taarifa na mali yangu. Mfumo huu huniruhusu kufungua simu kifaa au sehemu fulani kwa haraka bila kuhitaji kukumbuka nywila nyingi. Napenda mfumo wa vidole kwa sababu ni wa binafsi na ni vigumu kwa mtu mwingine kuutumia bila idhini yangu. Pia mfumo wa vidole hunipa amani ya akili kwa kujua kuwa taarifa zangu muhimu zinalindwa vizuri. Kwa upande wa kazi, mfumo huu huongeza ufanisi kwa kupunguza muda wa kuingia kwenye mifumo au vifaa Ingawa wakati mwngine unaweza kushindwa kufanya kazi kutokana na uchafu au jeraha kwenye kidole, kwa ujumla ni mfumo ninao uamini Kwa jumla matumizi ya mfumo wa usalama wa vidole yananisaidia kuchanganya usalama, urahisi na teknolojia katika maisha yangu ya kila siku.

Je, hadithi za ajabu zinaweza kufungua akili kuchochea ubunifu na kumfanya mtu aone dunia kwa mtazamo tofauti, ndio, ni kweli kabisa. Je, sababu mimi kibinafsi ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa mawazo na kunifanya kufikiri zaidi ya mipaka ya kawaida. Hadithi hizi hunivutia kwa sababu maranyingi huchanganya fumbo, ubunifu na mafunzo ya maisha kwa njia ya kipekee kupitia hadithi za ajabu naweza kujifunza kuhusu ujasiri, matumaini na nguvu ya kufikiri, tofauti hata katika hali zisizo za kawaida. Pia, hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo ya kila siku kwa kunipeleka kwenye simulizi, zenye kusisimua na zisizo tabirika. Napenda jinsi hadithi za ajabu zinavyoweza kuwa na maana yakina ilio fichika inayo mfanya msomaji au msikilizaji atafakari zaidi. Kwa ujumla, hadithi za hajabu uniburudisha, unipa msukumo wa ubunifu na unifanya kuthamini uwezo wa mawazo ya binadamu katika kuelezea maisha kwa njia ya kipekee na ya kuvutia.

Je, ni kipi ninachokifanya kila jioni kabla ya kulala kinacho nisisimua? Kila jioni kabla ya kulala, mimi hujitahidi kuunda utaratibu unao nisaidia, kutulia na kujiandaa kwa mapumziko. Kwa maranyingi, mimi huwanza na kumaliza shuguli muhimu mapema ili kuepuka mawazo mengi kitandani. Mimi hupenda kujitenga kidogo na simu na mitandao ya kijamii na baada yake kusoma kitabu kusikiliza muziki, mtulivu au kutafakari kwa muda mfupi Pia, mimi hutumia dakika chache kutathmini siku yangu kufikiria mambo niliofanikiwa na yale niliopaswa kujifunza Mimi pia huoga na kunawa kabla ya kulala ili nijisikie msafi na huru kiakili Kabla ya kulala, mimi huweka ratiba ya siku inayofuata ili kuondoa msongo wa mawazo Kwa ujumla, utaratibu huu hunipa utulivu wa akili hunisaidia kupata usingizi mzuri na hunifanya niamke nikiwa na nguvu na motisha mpya ya kukabiliana na siku inayofuata.

Je, hivi kwamba, kujifunza kitu kipya kinaweza kufungua fursa mpya ya kuimarisha uwezo wangu wa kukabiliana na mabadiliko ya maisha? Ndiyo, na mimi kibinafsi, ningependa kujifunza ujuzi mpya unaohusiana na teknolojia na maendeleo binafsi. Hasa katika maeneo kama matumizi ya zana, za kidijitali, akilibandia na ujuzi wa mawasiliano ya kisasa. Kujifunza mambo haya, kunaongeza ufanisi, kazini na pia kusaidia kuendana na kasi ya mabadiliko ya dunia ya leo. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu lugha hufungua milango ya utamaduni tofauti. Huongeza uelewa wa watu wengine na huboresha mawasiliano ya kimataifa. Zaidi ya hapo, ningependa kujifunza mbinu bora za usimamizi, wa muda na fedha ili kuboresha maisha yangu ya kila siku. Kujifunza kitu kikipya, hunipamotisha, hunijengea kujiamini na hunifanya nijisikie ninaendelea kukua kiakili na kitaaluma. Kwa ujumla, hamu ya kujifunza mambo mapya ni sehemu muhimu ya maendeleo yangu kibinafsi na mafanikio ya baadaye.

Je, kulinda faragha yangu mitandaoni unaweza kunipa amani ya akili na udhabiti wa taarifa zangu kibinafsi? Ndiyo. Hii ndiyo sababu ninalinda faragha yangu mitandaoni kwa kuwa makini sana na taarifa ninazo shiriki kwenye majukwa ya kidigitali. Mimi huhakikisha sitoi taarifa nyeti kama namba za siri, taarifa za kifedha au maelezo binafsi kwa watu au tovuti zisizo aminika. Natumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbalimbali na pale inapowezekana huwashwa uthibitishaji wa hatua mbili kwa usalama zaidi. Pia mimi huangalia mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti nani anaweza kuona maudhui yangu. Mimi huepuka kubofya viungo visivyo eleweka au kupakua faili kutoka vyanzo visivyo rasmi. Mara kwa mara mimi husasisha programu na vifaa vyangu ili kujilinda dhidi ya mianya ya kiusalama. Kwa ujumla kwa kutumia, tahadhari, nidhamu na uwelewa wa teknolojia na linda faragha yangu mitandaoni na kuhakikisha matumizi, salama na yenye uwajibikaji ya interneti.